Programu ya simu ambayo mimi hutumia sana ni programu ya mawashiriano kama vire wazapu na facebook maana kuna watu wengi sana niko na wao ambayo ni marafiki wa nje nje ya taifa kwa hivo huwa na washiriana na wakatika mitandao hiyo. Kwa hivyo.

Aina ya keki ambayo huwa naipenda sana. Ni keki ambayo imewe kwa vanira. Na hiyo kwangu huwa mzuri sana. Na huwa ya kupendeza. Kwa hivyo hiyo diyo napenda aswa kununua. Ata wakati kuna sherehe aswa hiyo diyo mimi huwa naendea.

Asali mimi hupenda sana na haswa ikiwa asali bichi haswa nikienda upande wa Tanzania kuna sehemu moja huko ambapo huwa nanunua sana asali ambao ni asali bichi na ambao ni asali ya kupendeza sana asali ya asili.

Chakura kile mimi hula mara nyingi. Ni wali. Wali ndio mimi hula mara nyingi wali kwa nyama. Na kwangu hiyo hupendeza sana. Na pia wakati mwingine naweka chapati. Na ugari kwa umbali ugari ni mara moja kwa muda mrefu. Lakini chapati na mchele hizo nakula mara nyingi.

Kwangu mimi siishi mahali nilipozaliwa maana nilizaliwa huko vijijini na lakini katika kuishi kwangu huwa naishi mjini ya nilitoka huko kwa sababu ya shughuli za kwangu shughuli moja mwanzo nilitoka kwa sababu ya masomo na pili nikatoka kwa sababu ya kazi na kwa sababu ya shughuli za maisha.

Ya haswa mimi sipendi si mtu wa kusikiliza redio sana lakini haswa kwa sababu pia teknolojia napenda kufuata news katika mitandao. Huko ndiko haswa mimi huweza sana kufuatilia. Mimi si mtu wa kuskiza redio sana.

Na pendezwa na chakura chenye ratha yenye inavutia kama vire ukiweka kama roiko vire chakura huoja ratha hiyo yake ndiyo huwa napendezwa sana nayo na pia uweke pilipili kwa umbali iwe na kaukali kwa kiasi hiyo ndiyo ratha yenye hunipendeza.

Mimi kwangu sijawahi nunua tikiti za tukio. Maana hakuna tukio lile nilifika kiwango cha kusema wacha ninunue tikiti. Na pia kwa sababu nyingi zake zile ambazo nimeona zika nipendeza. Kiwango cha kukubali kulipa hiyo gharama.

Ya kwa hakika ikiwa maeneo si mbali sana huwa napenda sana kutembea. Natembea nikijiangalilia mazingara. Maana pia vire unatembea zaidi divyo utakaa na kubu kubu ya eneo lile. Kwa wingi na pia utaeza kujuana na watu wengi pia ujionee maeneo mengini ambayo hukuwa umeona.

Nahitaji kuimarisha ujuzi ule ambao nahitaji kuimarisha ni ujuzi wa kuweka CCTV. Maana nimekua sana nikitamani kuweza kuziweka. Lakini bado sija jiimarisha sana katika ujuzi huo lakini bado nina zidi kufuatilia nikisoma soma hapa na pale.

Ya nchi yenye mimi napenda sana kutembea ni nchi ya israeli maana eneo la kwanza inahistoria kuhusu imani yangu kuhusu eneo lenye yesu alizaliwa pia kuhusu vile aliishi na pia ata kuhusu kufa kwake hata mahali alizikwa na pia kufufuka kwake so hiyo dio sahabu napenda kutembea nchi hiyo. Kwa hivyo.

Mimi kwangu huwa napendelea mahali pa kimya. Kwa maana ni mahali ambapo nitaweza kufanya kazi zangu bila kusumbuliwa na mtu yeyote. So mahali pa kimya. Ndipo mimi hupendelea kuliko mahali pa kelele.

Jambo muhimu nimefundishwa na watu wengi moja wake ikiwa walimu. Maana kuna maeneno kimaisha ambayo singejua kama si kupitia chini ya mkono wa mwalimu akanifudisha na pia akanihekimisha. Na kwa hivyo nikaweza kufanya mambo ipasavyo.

Ya kwangu napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Maana inafungua mawazo yangu kuona mambo mengine vile sikuwa naiona na pia inanisaidia kuongeza maarifa katika maisha yangu na kufanya mambo kwa uwepesi sana.

Wazo ambalo ninalo mzuri kwa siku ya leo ni kuona mji ambao nilioko umebadilika na ukaweza kumjua mungu ukaweza kumfikia mungu watu wakatoka katika tamadunia ambazo zimewafunga ili waweze kujua pendo la mungu na waweze kuishi katika maisha mungu aliyowaitia kuishi ndani yao.

Shughuli yangu ambayo yapendeza ni shughuli wakati nimetoka nikaenda nikahubiria watu wakamjua mungu na wakaanza safari ya kugeuka na watu wale wanaanza kumsikia mungu wanaanza kumjua wanaacha tabia zile walikuwa nazo wanaanza kuiga kristo hiyo ndiyo hizo ndizo shughuli zenye hunifuraisha ama hunipendeza.